Tabia ambayo naipenda kwa wengine ni ile tabia ambayo watu wana ukarimu zaidi, watu wanaweza kufikiria wenzao kabla hawajafanya jambo ili kujuliza je, ningependa kufanyiwa jambo hili ningefurahia au la. Kwa hivyo napenda watu ambao ni wakarimu zaidi.

Mji ambao ningependa kutembea zaidi duniani ni New York na ningependa kwenda huo mji kwa sababu nimekuwa na ndoto ya kutembelea hii sehemu tangu nikiwa mdogo na ningependa kutimiza ahadi ya ndoto yangu ya kuenda huko New York na ningefurahia sana siku moja nieze kwenda huko.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi nyeupe napenda rangi nyeupe na nyeusi kwa sababu hizo rangi mbili ni rangi ambazo nilizichagua nikifanya harusi yangu na zilikuwa rangi ambazo zilipendeza sana na nilipenda kuzitumia hata ninapoiweka nyumba yangu iwe ya kuvutia.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao sana ni uwezo wa kununua gari. Nieze kununua gari ya BMW na nieze kuwa na ile uwezo wa kuendesha gari. Na pia uwezo wa kupanda ndege siku moja angalau. Ili niweze kufurahia mandhari na pia kufurahia na kusherehekea sehemu mbalimbali.

Ndiyo unapenda kuangalia nyota sana. Usiku nyota huwa zinaka vizuri na zinafraisha. Hivo mimi na mpenzi wangu tunapenda kuenda nje usiku ili kuweza kuangalia nyota. Na pia kuweza kufraia tupa moja, tukiangalia nyota na kufurahia jinsi ambavyo zinaka vizuri.

Mimi naenda hospitali. Si mara mingi sana lakini naweza sema mara mbili hivi kwa mwaka. Na nikienda hospitalini ni kwenda kuangaliwa kama nina afya bora na jinsi ninavyoendelea katika hali yangu ya afya. Hapo ndipo napoenda hospitalini.

Simu yangu hua naitumia kwa mambo zaidi na kuangalia zile sinema na video kwa muda sana hua naitumia. Pia hua natumia simu yangu kuongea na marafiki. Wakati mwingine pia natumia ile simu kufanya kazi yangu ya kila siku. Kwa mfano kuna wakati simu yangu inatumika kuweza kufanya ripoti za kazi na niweze kufanya video na watu zaidi na kadha wakadha. Makati mwingine pia simu yangu naipeana pale naikodisha watu wengine waweze kuitumia ndio waweze kupata manufaa zaidi kwa sababu mahali niko sasa hivi kuna watu hawana simu naipeana waweze kuitumia na wanaendelea kuitumia sana. Kwa hivyo sasa hivi na tumia ile simu yangu kurekodi video na kuongea na watu wengine zaidi.

Napenda kufanya vitu tofauti na marafiki zangu. Vitu kama kuenda kuona michezo pamoja na marafiki zangu ni moja wapo ya vitu zenye nafanya kila wakati. Kuna wakati mwingini naenda kuenda kucheza pale michezo. Na pia naenda usiku tunaenda kujivinjari tukinyo maziwa na chai ambazo zinafraisha usiku mzima. Wakati mwingine tunaenda yale matembezi ya kila wakati pale na tunajipata tumeze kuendelea tukizungumza na mambo mengi ambayo ya nafraisha pale. Marafiki zangu uwa wananipa adithi za kale ambazo zinafraisha sana. Adithi zile zinafanya watu wafurahie na wacheke sana na hiyo ndo sababu napenda kuenda na wale marafiki ambao wana nisaidia na wanafanya nifanye vitu zingine zenye zinafraisha mwili. Kwa hivyo kwa sasa marafiki zangu naendelea kuwatafuta na tumepanga hata kuenda mahali weekendi hii yenye inaja ndo tuweze kujivinjari na tuweze kutoa zile vitu zenye zimeza kuwa zikifanyika wiki mzima na mchanakutwa.

Mimi si mtu wa kuchelewa kabisa. Huwa nimejipanga na nahakikisha kuwa kila wakati nikijipanga kufanya kitu naifanya kwa muda ufaao. Sababu wakati mwingine unaeza pata mtu akijaribu kuchelewa ndawa rakishe vitu zenye alikuwa na faa kufanya. Lakini kwa sasa nimeahidi na nimeweza kutenga na nikasema kuwa nitakuwa na fanya zile vitengo zenye zinahitajika kwa upande wetu. Kwa hivo mimi ni mtu wa kukuwai na rauka mapema kila wakati na hakikisha kuwa kila jambo imefanyika kwa muda ufaao. Kwa hivyo kwa sasa kuendelea mbele nimeweza kujitengea muda wowote nafanya pale nahakikisha kuwa jambo lolote ambayo lilikua limepangwa, limefanyika wakati ule. Na jambo lingine labda ningesema kuhusu mimi kama mtu ni kuwa huwa nimepanga wakati wangu vyema. Na sipendi kuharibu wakati wowote na wakati wowote nikiendelea kufanya vitu zangu pale na tiki zile vitu zote zenye nilikua nimepanga kuzifanya.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni mazuri sana. Kwa mfano, huwa nawatembelea, wananipa mawaidha, na wananihakikishia kuwa mambo yatakua sawa. Kwa hivyo hio ndio, naeza sema kwanza mahusiano yangu kwa kila siku yananifaamisha na yananipa maarifa ambayo nahitaji kwa kufanya kila siku. Kwa mfano nilikuwa nimemtembelea mzee wangu, mwezi uliopita ambao ulikuwa ni mwezi wa siku kuu pale. Tukakuwa na muda mzuri sana, tukaeza kuzungumza mambo kadhaa wa kadhaa, na alinifaamisha kuwa uzeeni wake amekua akipitia mambo tofautitofauti, na nikajua pia jinsi ya kuendelea kufanya mambo yangu ndio niweze kufika umri ambao ameeza kufika. Nimeeza kufurahia sana kuona mzee wangu pale na huwa tunacheka sana kila wakati tukipatana. Hio ni jambo inanifurahisha na ni jambo ningependa kuifanya kila muda nipatapo jambo la kufanya. Hivo mahusiano yetu ni mazuri sana na nafurahia sana kukuwa na wale wazee.

Naam, mi huwa napenda muziki wa jadi sana. Kwa sababu muziki ule una maarifa mengi na uko na ule ile teknolojia yenye ilikuwa ya kitambo ambayo haipatikani sasa hivi. Ni jambo nalifurahia sana kila wakati nikisikia muziki wa jadi unacheza. Jambo la kwanza lenye nafurahia sana ni kusikia zile vipengele zenye zimeekwa pale kwa ule muziki. Hiyo ni jambo lilinifurahisha, ina mawaidha na penye wazee hapaharibiki neno. Hiyo ni jambo nimekuja kujua na muziki wetu wa jadi. Sababu pale wanakupa mawaidha jinsi maisha ilikuwa ile na unaeza tatua maneno mawili matatu pale ndio uweze kujua jinsi utakavyokabiliana na changamoto za siku hizi. Naeza sema kweli siku za jadi na siku za siku hivi haziko zina tofauti lakini wale wazee walikuwa na maarifa mengi na ule muziki uko na mawaidha mengi naupenda sana naufurahia, naucheza kila wakati napiga densi pale kwa nyumba na hata nafurahia sana kucheza ule mchezo. Hivo ningependa pia hata kuweza kuarifu marafiki zangu, nitaweza kueleza watoto wangu, waweze kusikiza zile michezo za jadi pale na miziki za jadi, ndio waweze kukua na maarifa kama mimi.

Kuwasiliana kwangu kwa kila siku napenda kuwasiliana kwa njia ya barua pepe sababu nimeweza kuona kweli mimi nimezeeka sana na wakati wetu tulikuwa tunatumia tu barua tunatuma na tumia rafiki yako barua, nategea wiki moja anakurudishia ile barua pepe. Kwa hivyo sasa hivi kwa sababu ya teknolojia ambayo imekuja kwa sasa natumia barua pepe. Sijasahau ule muda tulikuwa tunaandikia wasichana barua tunawatumia kwa njia ya posta pale na tunategea yale marejeo yao waweze kujibu Kwa sasa hivi tunatumia njia ya simu, tunaweza tumia pia. Kuna mambo mengi ya kutumia pale. Kuna njia ingine ya kuwasiliana kwa njia ya moshi kati wetu nikiwa kijana wa pale nikiwa kijana wa miaka hamsini, nilikuwa tukiwasiliana kwa njia ya moshi Unapata pale unawasha moshi. Hapo ndipo utaweza kuonyesha watu wengine unafanya mawasiliano na wataweza kukuja kuangalia ni nini ambacho kimeweza kufanyika wakati ule ulikuwa naongea pale. Kwa hivyo mambo yamebadilika kwa sasa na nafurahia vyenye teknolojia inaendelea kurahisisha maneno, sababu sasa hivi nikituma barua pepe kwa masaa machache ama dakika chache pale Unapata mtu ameweza kuipata na ameweza kuirudisha akiwa amejibu majibu yake pale.

Mimi hupenda kusoma habari za mitandaoni, pale kwa kusoma gazeti siwezi sema napenda sana kwa sababu magazeti hayapatikani kila siku, na pia gazeti sasa hivi imeachwa hatuku kazi yake ni ya kufunga nyama Lakini habari za mitandao zinapatikana kila wakati na zinapatikana kila mahali pale Ukiwa umeshika simu yako, ukiwa kwa gari Ukiwa kwa nyumba yako, ukiwa umelala unaweza pata habari za mitandao kwa simu yako, lakini gazeti sababu siisomi sana ni kwa sababu Lazima uende madukani kuweza kununua ile gazeti Inatumia fedha kununua zile gazeti, inatumia muda mwingi na pia nguvu mingi kubeba ile gazeti, Lakini kwa mtandao ukifungua tu simu yako bora uko na ile simu pale na iko na teknolojia, utaweza kusoma mambo kadha wa kadha pale na yataweza kukufundisha vitu vingi ambavyo labda hujakuwa ukizijua kwa muda. Hivo hiyo ndo sababu naweza sema habari za mitandaoni nazipenda sana Zinafuraisha wakati mwingine na zina maarifa mengi ambayo kila mtu anafaa kuyapata akiendelea kuzisoma.

Mazoea ambayo niya kushangaza nimeyapata hivi karibuni ni kuwa sipendi mahali kuna watu wengi na sipendi mahali ambapo kuna kelele. Nimezoea kuishi kwa amani na nimezoea kuishi kwenye mazingira ambayo hayana kelele mingi. Nimekua niki tafuta mahali kwenye hakuna kelele wakati mwingi na siku za kale nilikuwa nafurahia mahali kuna kelele mingi la labda mahali mziki unacheza lakini siku hizi najipata nakaa tu kwa nyumba sitaki kuongea na watu wengi naongea tu na bibi yangu pale ambao tunawasiliana kwa maneno mengi na tuna angalia ni mambo gani ambayo ya natufaidi kwa upande wetu sipendi kukuwa na marafiki wengi ambao labda hawanisaidii na iyo ni jambo la maana sana ambayo nimeeza kuizoea kwa sasa na naifurahia sana kwa sababu nafurahia kuwa ule wakati wangu hauharibiwi na watu wengi na naweza kutumia kufanya vitu zingine zenye nazipenda kila mara kwa mara.

Napenda mahali pakimia na mahali apana kelele. Kila wakati nikienda mahali nasema tu watu wasipige kelele na napenda mahali ambapo apana muziki mwingi. Kwa hivyo kwa upande wangu kwa sasa, sijuini kwa sababu miaka imesonga ama ni kwa sababu gani ambayo sipendi kelele, ni mazoe tu nimeheza kuyapata kila wakati nikiendelea. Sasa hivi ningependa kusema kuwa mahali popote pana kelele sitakuwa. Kwa mfano nimeheza kuama kwa mazingira ambayo nilikuwa naishi kule, kulikuwa na watu wengi, wenye wanafanya vitu tofauti tofauti wanapiga kelele. Haikuwa inanifraisha kamwe na sasa hivi nasikia mahali nimeweza kuwamia pana nifraisha kwa sababu watu wengi ya waongei, hakuna watu wengi kwanza na kila mtu anashugulika na mambo yake. Iyo ni jambo kubwa inanifraisha na ni jambo ambayo ningependa kulizingatia. Aswa ni ingependa nanunua mahali pengine. Nataka kuwamia mahali kuingine niweze kujenga gorofa yangu mahali. Akuna watu wengi hatu kutakuwa na kelele. Nisauti tu za ndege nitakuwa na zisikiza na iyo ni jambo litakuwa zinanifraisha kila wakati.

Umeuliza ili swali kwa muda mwafaka sana. Siku yangu ya kuzaliwa imekaribia na nimejipanga kujipanga pale jinsi nitakavyo ifraia. Jinzi nitakavyo sherekea ile siku pale, nita ita marafiki na familia wangu wakuje kwa nyumba yangu, tuweze kusherekea. Baada ya pale, nitakabithiwa zile zawadi, mke wangu najua ameanza kujipanga kunikabithi ile zawadi yake yenya, huwa ananipa kila mwaka, ndo niweze kufraia kwa siku yangu ya kuzaliwa. Nakumbuka mwaka uliopita pale, aliweza kunikabithi na nikaweza kufraia sana ile sheree ilikuwa ya kufana, baada ya marafiki kuondoka, tuliweza kusherekea na mambo mengi yaliweza kufanyika na tukafraia, hivo kila wakati siku yangu ya kuzaliwa ikikaribia na nafraia na sasa hivi hata nimeeza ku nategea kuabiri ndege niweze kutembea pale malindi ndo tuweze kusherekea ile siku kama jinzi nilikuwa nimeeza kukadilia na pia kuna keki ambayo imeandaliwa na mapochopocho mengi ambayo yatakuwa yameandaliwa wakati ule Kwa hivo natarajia pia wenzangu waweze kuniletea zawadi kemkem na nitaeza kufraia sana hiyo siku.

Sherehe yangu ya kupendezwa sana ilikuwa ni sherehe ilikuwa ni ya kuitimu kwenye chuo kikuu. Iyo siku ilinifuraisha sana kwa sababu nilikuwa nimeiombea kwa muda. Siku ambayo nilikuwa na itazamia kuiona kwa muda mrefu. Kwa kijiji chetu nilikuwa ni mimi wa kwanza kuenda kwenye chuo kiku. Kwa hivyo baada ya pale kuitimu nilieza kualika ndugu na marafiki tuweze kusherekea ile siku kubwa sababu ilikuwa ni mafanikio makubwa sana kuona kijana wao ameweza kuenda kwenye chuo kikuu. Iyo ni jambo linanifraisha mpaka wa leo, na ni jambo ninaendelea kuangalia ndo nione vijana wengi kutoka mji wetu, wameweza kufaidika na wameweza kuonekaniwa waweze kuitimu kama mimi. Iyo ni siku na ikumbuka kila muaka, imekuwa ni miaka kathaa kutoka niweze kusherekea ile siku yangu, lakini bado ni siku ya kupendezwa na ni siku naifahamu sana.

Wafanyikazi wapya huwa nawakaribisha na tabasamu naweza ku kuvaa nguo ambazo zinafurahisha ndo waweze kusikia wamekaribishwa sababu kila mtu akienda mahali mpya anapenda tu kukaribishwa vizuri na ni jambo linafurahisha kila mtu ndo aweze kujisikia ako nyumbani hivyo hiyo ni jambo nazingatia kila wakati Nikipatana na mtu mpya pale kwenye kazi amekuja labda hajui mahali ambapo anafaa kuanza Naweza kumsaidia na namkaribisha namsalimia namweleza mimi ni nani, jina langu ni nani, kazi ninayoifanya na pia naweza mweleza mambo ambayo yeye anafaa kufanya kila wakati Hivyo hiyo ni jambo la maana sana kwa kila mtu na inafaa rahisisha maneno Unapata mtu ameweza kukupenda, mtu ameweza kufanya vitu kadha wakadha na yutaweza kufuraisha watu na waweze kujisikia nyumbani.

Kompiuta yangu uanaitumia kwa mambo tofauti kila siku, kwa mfano naangalia video nafanya ripoti zangu za kazi za kila siku, kila wakati pia uanatumia kompiuta yangu kueza kuangalia tarakirishi kwa kila mahali. Kwa hivyo kwa sasa ningependa kusema inamaana mingi sana na ningependa kueza kujua jinzi ambavyo itaeza kununua kompyuta ingini. Nikona kompyuta moja kwa sasa na lakini ningependa kununua kompyuta ya pili kwa sababu ya taeza kuniraisisha kufanya mambo tofauti. Chidea kutumia kompyuta kwa sasa labda inaeza kuwa ni bei gali ambayo inakuja Kwa sababu kompyuta zingine zinakuwa na mambo mengi Unapata pale teknolojia imepanda lakini kompyuta bado inaendelea kuweza kupanda bay Lakini bado nitayeza kuji Taidi niweze kununua kompyuta ya hela za juu ambayo itanifaidi zaidi niweze kufanya ripoti zangu, niweze kuangalia video niweze kurekodi vitu kada wa kada Ani tafraia sana.

Nafua nguo mara moja kwa wiki, ama kwa mwezi, sababu kila wakati sipendi kufua kwanza. Lakini wakati nimepata muda, naweza weka zile nguo kwa mashine yangu, niweze kuhakikisha zimeweza kufuliwa na zimekuwa safi. Sababu nafua zile nguo mara moja moja, ni kwa sababu sipendi kushinda nimeshika shika maji wakati nafua pale. Na pia nimeweza kupata kifaa ambacho kinaniwezesha kufua zile nguo kwa haraka. Hii ndio sababu nazifua tu, ki wakatu wote ule ninapata muda. Kwa sasa hivi, siwezi sema niko na ile wakati ambao nimeuweka wa kukuwa nafua, huwa tu nafanya ile kazi muda kwa muda, na sina yale maneno ama wakati wenye na naweza sema ni saa hii wa kufanya ile kazi. Kwa sasa hivi, nafanya mara moja ama mbili kwa kila wakati.

Kipawa ambacho niko nacho ni kipawa cha kuongea, kuimba, kupiga denzi. Wenzangu wamekua wakinieleza niweze kutoa miziki tofauti tofauti. Lakini kwa sababu ya muda sijaweza kupata ule wakati wa kuenda studioni na kuweza kutoa ule mziki. Hio ndo sababu nasema mwaka huu nimeupanga niweze kutoa miziki tofauti tofauti. Niweze kupiga denzi na wasanii tofauti mbali kwa mbali Nimekua nikiwasiliana na msani mkubwa wa marekani ambayo anaitwa drake Kwani tu na kibao ambacho tumepanga kukitoa mwakani na hiyo ni jambo linanifurahisha sana sababu itaeza kuinua sanaa yangu Pia mimi ni mkimbiaji Kipchoge keino tulikuwa tumeongea juzi pale Tukiweza kuongea jinsi tutakavyo yakimbia na tutaweza kuhakikisha ile nchi yetu imeweza kuenda mbele Kwa sababu kipawa chetu ni kuinua maslahi ya wanainchi wenzetu na kuinua maslahi yetu pia Hivyo ni jambo linanifurahisha na ningependa kuifanya kila wakati.

Naam napenda hesabu. Hesabu ni jambo ambalo huwezi epuka kwa matumizi yako ya kila siku. Kwa mfano ukifanya vitu zozote zile kwa kila siku, lazima uweze kufanya zile hesabu zako, ndio uweze kujua ni nini haswa unafaa kufanya, na jambo ambalo hufai kufanya. Hivo hesabu ni kitu natumia kila siku, labda kuweza kufanya kuhakikisha ni masaa. Mangapi nitaeza kuchukua kuenda kazi, ni muda gani nitaweza kuchukua kufanya jambo fulani, pia hesabu inaitajika kwenye hela. Nafanya kazi ambayo inaitaji kuhesabu hela, nafanya kazi ambayo inaitaji kupiga vitu kadha wakadha pale kwenye mashini, ndio ziweze kuambatana na vitu zinahitajika kwa upande wetu. Kwa hivyo hesabu ni kitu naitumia kila siku na nilipasi vizuri kwenye shule ya msingi, chuo kiku, nilikuwa nimepata alama za A kwenye hesabu zote. Ni kwa sababu tu bibi yangu kwa sasa hapendi hesabu, lakini naendelea kumfunza kila siku jana aliniuliza moja kuongeza moja ni ngapi na nikamueleza na naona kwa sasa anaendelea kuelewa. Hili jambo linanifurahisha sana, na nitaendelea kumfunza zile hesabu ndio aweze kupenda kama mimi.

Kumbu kumbu mzuri ambazo ni konazo za shule ni wakati tulikuwa tunaenda pale sebuleni na tunaandaliwa maakuli. Kwa mfano siku ya jumatatu, kila jumatatu jioni tulikuwa tunakula mchele, nyama na na zile mboga za kienyeji. Yoni jambo ni siku kuu tulikuwa tunai kadiria kila wiki. Iyo ni kumbu kumbu moja naielewa. Wakati mwingine, wasichana wa wenye ni wanasoma shule ambazo zikokaribu pale wakija. Walikuwa wanatufurahisha kwa sababu nilisoma kwenye shule ilikuwa ni ya bweni na shule le ambaye watukua tunaona wasichana. Hivo wakati wamekuja kwa shule yetu, tulikuwa tunafuraia kuwaona pale. Na tunafuraia kuongea na wao tunafuraia kukatiana pale. Na pale kila siku tukienda pale tunaadithiana zile adithi jioni na usiku kucha. Hivo hiyo ni jambo kubwa ilikuwa inanifuraisha sana nikiwa shule labweni. Sasa hivi jambo kama ile haliezi nifuraisha sababu ni meomna mambo mengi. Na mambo kama yale, nimesha yafanya, ya kanipea tiki. Hata sasa hivi na kadiria kufanya maneno mambo makubwa ambayo yanabadilisha dunia. Sasaivi ule ujana ulisha pita na kweli inaseme kana ujana ni moshi uki pita haurudi tena. Lakini nilifraia zile siku.

Mafunzo ambayo yamenisaidia sana kwenye kazi ni mafunzo ya kuongea. Nimeeza kujifunza, kujieleza kwa mambo mengi sana. Kwa mfano kama anikiweza kuongea na mkubwa wangu, naeza kumueleza mambo katha ya katha. Na na anawasiliana nami kama watu wakubwa wawili, tunakubaliana mambo ambayo tutaeza kuyafanya na tunayaye katiki na tunayafanya. Kwa hivyo mafunzo ya kuongea pale, kueza kueka vitu kwenye uathara na kueza kufanya zile ripoti zangu za kila siku ni jambo ambalo nalifuraia na imenisaidia kwenye ile kazi yangu ya kila siku. Hivo jambo la ingine ambayo ningependa kujifunza ni jinsi ambayo nitaeza kuanza kueza kuji eka kwenye zile alama za juu pale ndo weweze ni kikuwa mkurugenzi mkuu upate ile jambo imeeza kunisaidia kueza kupanda cheo niweza kupata hela ambazo zipa manufa jamii yangu na kila mtu ambayo ananizunguka kuwa hamefurahia kini ona. Wananita tu mweshimiwa pale, naenda na funguliwa gari na ingia na kila kitu inakuwa sawa kwa kila wakati Vyo ni jambo kubwa naendelea kulisomea kwa shule yangu kwenye chuo kikuna tia bidii, ni mepata alama A kwa mula uliopita Sasa hivi nataka kupata alama A zingine, niendelea na mwaka ukiisha pale nitakuwa ni mefaulu na nipewe shahada ambayo itafraisha dunia mzima.

Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha kwa sasa, ni ujuzi wa kuendesha Gari hiyo, ni jambo nimekuwa nikilikadiria kwa miaka na mikaka. Na mwaka huu nimeeza kutenga na nimetenga muda, hela ninazo, gari ninayo, ni kuiendesha sasa imebaki. Kwa hivyo sasa ni ni ujuzi ambao nae na nimepanga, Nimeeza kujadiliana na walimu tofauti wa Vyuo vikuu ambao wanafanya uendeshaji wa Gari. Wataeza kunifunza, kuendesha hata zile ndege, ndo niweze kuhitimu. Nikikua kwa barabara zetu, napata na chunga wezangu, napata na nahakikisha kila mtu, ameeza kufika nyumbani vinzuri. Jua hiyo, ni jambo nimelitilia maanani sasa na lazima nimeeza kulipanga. Huo ujuzi niupate kabla mwaka huu hujaeza kuisha. Nimekuwa niki, nikitenga na nikisema nitaenda, lakini wakati wa Mungu ndo bora zaidi. Na pia, nahitaji kueza kujipanga na uende na zile eeh vitu ambazo umezipanga na zamaana zaidi ukienda kila wakati kila mara. Eee Wakati wakuende, kupata ule ujuzi zaidi una unaja, najua nitaeza kuhitimu vinzuri.

Mchezo ambao naupenda kuucheza sana ni mchezo wa karata. Karata ni mchezo ambao hauna kazi mingi, unaketi tu chini, unapeana zile kadi zako na mnacheza na watu tofauti. Ni mchezo wa kuchezeana akili na angalia ni namba gani ambayo utaeza kumpa mtu na uweze kumshinda. Hiyo ndo sababu kubwa napenda ule mchezo wa karata. Karata ni mchezo mwingine labda naeza sema naupenda kwa sasa, ni mchezo wa mipira ya miguu. Babu kila wakati nikienda uko nje. Mimi na Kristiano tunapatana, tunacheza zile mchezo. Kila wakati tukienda pale uwanjani, tunakimbia kwa matayarisho yetu ya kila wakati. Ndo wikendi ikifika, pata tukiribiana na tukikabiliyana na timu zingine, zinatupa ule ujuzi wakueza kukabiliyana kwa hivyo, kwa hii ata nyanga za juu. Iwe ndio sababu unapenda zile michezo na zinalipa vizuri zile michezo, ndio sababu pia ingine nazipenda.

Naam, nimewai kununua tikiti za Tukio. Iyo ni mara mingi sana nimeeza kununua. Kuna Tukio kama ile za mkurugenzi pale, tunaenda kila wakati. Hivo iyo ni Tukio ambalo nimeeza kulilipia kwa muda na nimeenda kwa mara mingi sana. Kuna Tukio ingine ambayo inakuja mwezi wa aprili pale. Ambayo msanii mkubwa duniani, msanii ambao na mpenda atakuwa anaimba nyimbo zake na nimeweza kununua tikiti za pale ya cheo cha juu zaidi ambayo nitakuwa na nimemkaribia namuona pasu kwa pasu Tunaweza kuandaliana vitu za sanaa kwa kila hali Hivo na jitayarisha hata kuweza kuenda kwa ile tukio lake ambalo wamelipanga na nimesha nunua zile tiketi, tikiti tayari na ninazo kwa upande wangu. Hivo hiyo ni jambo inanifurahisha na nitanunua zingine. Hata ule mkurugenzi mkuu akiweza kueka video nitaeza kuenda kuziangalia baada ya kununua tikiti.

Napenda kufanya kazi na watu sababu kila wakati ushirikiano ni jambo la muhimu sana na utengamuno ni udhaifu. Hivyo ndo sababu nimependa kufanya kazi na watu na sipendi wakati nafanya kazi pekeangu. Sababu wakati mwingine unaeza taka kuongelesha mtu ama uweze kufanya jambo moja ama mbili pale kusaidiwa. Kwa Hivo kufanya kazi na watu ni jambo la muhimu na ni jambo na lizingatia sana kwa maisha yangu ya kila siku. Jambo li menifurahisha, imenionyesha kuwa ukishirikiana vitu vingi na watu zitaeza kufaidika na zitaeza kuenda mbele kila wakati. Hio ni jambo ambalo na lizingatia kwa maisha yangu ya kila siku. Naam nimeweza kujitayarisha kujipanga ndio ni hakikishe kila kuchao nafanya mambo ambayo ya naendeleza maisha yangu ya kiusoni.

Mchezo ambao naupenda kuutazama ni mchezo wa mpira wa miguu ya wanaume kwa zaidi. Pia wanadada nawaangalia pale. Na kwa sababu napenda ule mchezo ni kwa sababu una ile jinsia moja. Tunafurahia kuwaangalia, tunafurahia jinsi wanavyokimbia, tunafurahia jinsi vile magoli yanawekwa kwenye neti. Hili jambo linanifurahisha tunashangilia na inanipa ile tabasamu. Jambo lingine ambalo ningependa na kukumbuka ya kushangaza nikiutazama mchezo ule ni jambo ambayo tuliweza kufunga mabao matatu kwa muda usio kuwa na usiozidi dakika mbili. Iyo jambo ili nifraisha sana na mpaka wa leo sijawahi sahau tukio kama ile inye ilipenda nileweza kuiona. Huwa naangalia zile mchezo kwenye televisheni. Wakati mwingine naweza nunua tikiti niende kwa uwanja pia nikautazame ule mchezo. Na inanifurahisha sana kila wakati imeenda pale kwa uwanja nawaangalia wacheza ji. Wenzangu pale wakicheza Iyo ni jambo linanifurahisha na linanipa tabasamu Nafanya niweze kuongea mambo mengi na watu wenye Tumeweza kupatana Mchezoni pale.

Maendeleo ambayo ningependa kuona kwenye jamii yangu ni maendeleo ya kuekewa zile a bitaa ambazo zina zinawezesha watu kufanya kazi kwa haraka. Sababu watu wengi kwa sasa hivi kwenye jamii yangu wanatumia vifaa zenye zilikua zinatumia zinatumika miaka harobaini miaka hamsini ambayo imepita. Lakini kwa sasa hivi nataka kue ningependa jamii yangu waweze kupata vifaa ambazo zi wanaweza kutumia k za siku hizi kwa mfano tarakirishi, watu wengi hawajaona tarakirishi maishani mwao iyo ni jambo ningependa kuona jamii zangu na marafiki Wakiweza kupata ndo waweze kufurahia jinsi nafurahia pia kwa upande wangu nikio nikiwa na zile bidhaa maendeleo ingini ni ya kujenga mareli, kujenga mabarabara, ndo upate magari zetu hazikwami pale kwa udongo. Hivo hiyo ni jambo ingini nimeheza kueleza ata mkurugenzi mkuu pia na raisi wetu wanafamu yale mambo. Nilikizungumza naye hapo jana. Niliweza kumweleza barabara ya kupale, mitaboni inaitaji kuekwa barabara za juu kama za huku Nairobi. Na upate magari zetu yameheza kuendelea na pia kampuni zimeheza kujengwa kule na wafanyikazi wakua wengi na jamii mzima iweze kufaidika na mambo yale.

Naam nimewahi shiriki mashindano na tumaini hata kila siku mashindano yanaendelea mfano kila wakati mtu akifanya jambo Tunashindana tu na mtu mwingine ndo aweze kufaidika zaidi Kwa hivyo kwa mfano mtihani nimeweza kuwa nikishindana na nimefaulu Kwa mara ya wakadha nimekuwa nambari moja hiyo ni mashindano moja ambayo nimekuwa nayo kwa maisha yangu mashindano ingini ni ya ukimbiaji kwa sababu mimi ni mkimbiaji hodari kama mkenya pale najivunia kukuwa mkimbiaji na tunaenda pale mashindano nimepata medali mingi sana za ukimbiaji na ni jambo ambalo limeweza kunufaisha jamii na inchi yangu kwa mbali sana. Tumeweza kununua mandege mengi kwa sababu ya hiyo kipaji changu cha ukimbiaji hiyo ni jambo ambalo linanifurahisha Jambo ambalo ningependa kulitilia maanani Nihakikishe kila wakati nakuwa mshindi na nakua nafanya sana na vitu ambavyo zinanifurahisha kwa ivo mashindano ni mzuri sana Pia tumeweza kueleza wenzangu na watoto ambao wanakuja pale Kwa mashindano saa ingini inafanya watu waweze kufanya vitu za jabu sana Unapata mtu ana labda anaibia ndo aweze kushinda mwenzake saa ingini watu wanauana kwa sababu ya mashindano sababu mwaka 2027 nitakuwa nawania kiti cha urais hayo ni mashindano ambayo najua yatakuwa makali na natumaini, nitaeza kushinda ni nikuwe raisi wa nchi hii ya Kenya Kwa sababu sasa hivi tunaendelea na mambo mengi ambayo ile serikali ambayo iko kitini sasa hivi Hainufaishi, haijui, haizingatii maslahi ya wanainchi wa kawaida Kwa hivo nitaweza kuwania ule uchezaji na niweze kushinda kukuwa rais wa hii nchi na nitaweza kusaidia watu wengi niweze kujenga vitu vingi ambazo zinahitajika na hiyo ni sababu kubwa mashindano yanahitajika Hivyo nitakuwa mshindi na nitafurahia sana.

Nawasiliana kila wakati. Nawasiliana kwa njia ya ukakamavu. Nawasiliana pia kwa njia ya urafiki na wafanyi kazi wenzangu. Sababu kila wakati nikiwasiliana na watu ile sauti haifai kukua juu sana. Iyo ni sababu kila mtu ndo aweze kukuelewa na pia ndo waweze kusikia jambo na kufahamu ni nini aswa unaeza kueleza. Kwa hivo mawasiliano na wafanyi kazi wenzangu ni kitu ya maana, nawasiliana na wao kwanjia ya barua pepe, na wasiliana na kwanjia ya kuwapigia simu, pia nawatembelea tunawasiliana moja kwa moja pale, tukijadiliana mambo katha wakatha ambayo yataeza kufanyika kwenye kazi yetu. Iyo ni kitu nimetilia maanani na kila siku naizingatia kwakikisha kuwa vitu mingi zimeza kufanyika nakikisha kuwa kila jambo ambalo limeza kufanyika nila muimu na linamanufaa kwa kila mtu na kwa kila siku.

Wateja uwa nawashugulikia kwa njia ya uraisi na kwanjia inafaa. Sababu kuna msemo ambao unasema kuwa mteja wako ndo kitu ya maana sana ambayo unafaa kushugulikia. Sababu na washugulikia vile ndo waweze kukuja tena. Sababu mahali na msemo mwengine ambao unasema utakumbuka vitu za ambazo zote zenye ziliweza kufanyika. Lakini utaisahau jinsi ulivyo sikia ukiudumiwa pale Hivo yoni jambo la maana wateja lazima wasikie wamefraishwa na bidha na uduma ambayo unaapa kila siku nakikisha wateja wangu wametoka kwa duka langu wakifutabasamu wakifraia wakiwa wamepata kitu ya ambayo walikuwa wamekujia Yoni jambo la maana sana kwa kila siku unapata kila mtu wanafraia kujumulishwa na kukuja kununua vitu za uongozi wao kila wakati. Hivyo ni jambo ni ingependa kuzingatia na niyakikishe kuwa kila mtu ameeza kunufaika na wateja wote wameenda kumakuao wakiuwa wamebeba stakabathi ambazo wanaziitaji na vitu zote ambazo wanaziongelea kwa kila wakati.

Maoni nayapokea kwa moyo mkujufu sababu kila mtu nafahamu kuwa ana maoni yake. Hii dunia tumetengenezwa tukue kila mtu anafikiria kivyake na ni vyema kila mtu akue ako na maoni yake. Sababu wakati mwingine kuna watu wengine wanapenda kufuatilia na kufuata venye watu wengine wanasema ni kama hiyo ni kufuata maoni ya mtu mwingine. Lakini nikipatana na mtu ambayo ako na maoni tofauti na yenye niko nayo nayaheshimu nampa muda aweze kuendelea kuongea pale na tuweze kuelewana labda niweze kuelewa kwanini ako na maoni tofauti kuliko yangu. Iyo ni jambo nalitia maanani kwa sababu inanifunza mambo mengi, inanipa uwezo wa kufikiria labda vitu zingine ambazo sikuwa nimeziona. Iyo ni jambo ambalo nalizingatia na nalipokea na nalieshimu sana. Watu wenye maoni wengine na waeshimu na nawa nawaeleza kuwa waendelee kukuwa na yale maoni sababu hii dunia inahitaji watu wenye wameeza kufunguka akili na wenye wako tayari kueza kusaidiana na kukaribiana naku kuangalia vitu ambazo zinawasaidia siku za usoni.

Mara kwa mara huwa natazama video zangu kwenye mtandao wa kijamii kwa mfano kuna ile mtandao wa kijamii ambao unaitwa X tazama pia video zangu kwa mtandao ni ule wa Instagramu pale Hivo kuna mtandao kadhaa pale ambayo mimi hutazama video na zinanifurahisha Inategemea zile video zinaonyesha nini haswa sababu kuna zile video ambazo zinakuja watu wakishangilia, wakipiga kelele mimi si zile video nazitaka video zenye nafurahia kwa zaidi ni video ambazo ziko na mafunzo na ziko na vitu mingi zenye ambazo naeza kusoma niweze kuelewa pale Hivo mitandao ya kijamii inanisaidia sana kuangalia zile video na mitandao ya pale kwa Facebook pia inaeza kunipa uwezo wakujua ni nini haswa imeeza kufanyika muda uliopita Hivo ndio jambo nazingatia nikitazama video zangu mitandaoni na inanifanya pia niweze kupata teknolojia mpya sababu teknolojia zinaendelea kubadilika Jambo ambalo naendelea kujifunza niweze kujua kama kwa mfano kama jambo limeeza kukuja Sasa hivi naendelea kuangalia jinsi nitakavyotoa fedha zangu kwenye mitandao pale ndio ziweze kuingia kwenye mpesa hio ni jambo ni video naangalia Sasa hivi ndio ziweze kunifunza jinsi ya kufanya zile maneno pale.

Muda wangu wa bure nautumia kufanya vitu ambazo zinaletea kazi. Kwa mfano sasa hivi ni muda wangu wa bure na nimeamua tu kuongea hapa ndo niweze kupata yale mashilingi moja mawili pale. Yataweza kunisaidia labda kulipa hata bili yangu ya kila siku. Niongezee kwa mshahara wangu wa mwezi. Iyo ndo sababu ni napenda wakati wa labda sijaenda kazi na heza kurekodi video kama iye nye na rekodi sasa hivi na itaeza kunipa ashilingi moja ama mbili ndoi weze kunisaidia kwa maisha yangu ya kila siku. Kwa hivyo muda wangu nautumia pia kuangalia video na utumia muda wangu pia kutembelea marafiki na kuenda kuona vitu tofauti tofauti. Enye yana mafunzo zaidi ambayo ya nasaidia kila siku na nijambo ambalo naeza sema na lifraia kila wakati na nilizingatia kwa kila muda. Ndio nihakikishe nimefanya mazoezi pia pale kwa muda wangu ule wa bure kabisa. Ni naenda pale nafanya nakimbia Pia naeza kupika naandama maankuli na familia yangu Naeza pia kuenda kuweza kuendesha magari pale ndo niweze kupata mafanikio zaidi ndo niweze pia kufurahia ule muda niweze akili yangu ikue ikona Nimeweza kutoa yale mawazo mengi ambayo yanakuja na na kufanya kazi Hivyo ni jambo ambayo nalifurahia sana.

Naam, napenda kuendesha baiskeli sana. Sababu napenda kuendesha baiskeli ni kwa sababu uwa inanipa nguvu ya miguu na inafanya mwili mzima uwe wa mzizimuko. Iyo jambo ingine ni kwa sababu nashindana ata kwa maendesho ya baiskeli. Kila wakati nikipata muda naenda kwa zile viwanja za kuendesha baiskeli, tunajifunza pale maendesho katha wakatha kwa sababu kuna mbinu tofauti. Ambazo watu utumia kuendesha baisikeli na hata nimeeza kupanga kutembelea ule mchezo mkubwa wakuendesha baisikeli ambao unafanyika mahali ambapo panaitwa karura Iyo ni jambo ni napenda kuhudhuria na itaeza kunifunza mambo mengi niweze kushirikiana na kupatana na watu wengi ambao tutaeza kukabiliana na tuweze kufurahia pale hivo mchezo wa kuendesha baiskeli pale na upenda na nina zingatia kila wakati kwa sababu inanipa umauru pale na umairi wa kufanya vitu zingine ambazo zinafraisha mwili wangu.

Kwa sasa naeza sema mimi napenda mbwa sababu mbwa huwa wanabweka sana na mbwa ni marafiki wa wanaume. Paka ni mnyama ambao anakaa tu kwa nyumba, anakula vita mutamu na hata akiona panya hataeza kumfukuza. Lakini mbwa akiona mwizi pale anamfukuza, anabweka kwa sauti ya juu, anafahamisha hata maafisa wa serikali kuwa kuna mwizi anaeza kukabiliana na yeye, kwa hivyo kwa upande wangu, sasa hivi hata nikona mbwa mbili, ambazo nazilisha moja wapo, jina ya mbwa moja inaitwa Lexi, jina ya mbwaingine inaitwa Blacki pale Iyo ni jambo na lifurahia sana. Kila wakati nikiona zile mbwa zangu. Zikikua, zikibweka, zikiongea na watu wengine pia. Zikikabiliana na mbwa zingine. Iyo ni jambo ambalo. Lina nifurahisha na ningependa sana kuendeleza kufanya ile biashara ya uuzaji wa mbwa. Sababu ni biashara ikona hela mingi sana kwa mfano kuna mtu nilisikia akisema mbwa zake amekua akiziuza kwa hela elfu shilingi, elfu lakimbili pale Iyo ni biashara ambao ni ya kufana ambayo ime mnunulia magari mengi ambayo ime mpeleka nchi zambali sababu amepata hela ambazo zinamwezesha kupitia uzaji wa mbwa na hiyo ni jambo la maana na nitaweza kulizingatia maishani.

Majira ambayo ninapenda sana kwa upande wangu ni majira ya masika Labda wakati wakiangazi si sana lakini majira ya masika nayapenda sababu unapenda yale majira ni kwa sababu kuwa inakuwa na hewa safi Unapata kuna maji mengi ya kunywa Unapata majira yale pia yanaleta baraka mingi mimea zinakuwa kubwa Napata pia zile zile vitu vinginevyo vinakua wanyama wanapata maji Unapata pia yale matunda ya mnenepa na tunaeza kuyauza Kwa hivyo wakati ule wa masika ni wakati mzuri ninaopenda zaidi kitu labda ninaweza kufanya ndiyo nipende yale majira majira ni kwa sababu Kwa upande mahali nimetoka maji hayapatikani kwa urahisi Kwa hivyo wakati wa masika pale tunapata maji mengi ambayo yanafurahisha na yanasaidia jamii kuweza kujikimu kimaisha Sasa hivi wakati wenye uko si wakati wa majira ni wakati wa kiangazi Lakini pia nafurahia ule muda wa kiangazi kwa sababu jua inapochomoka natoka nje na naweza kujiangaza pale pata pia misuli yangu imeweza kunenepa, imepata zile vitamini ambazo zinaletwa na jua kwa upande wetu.

Udhaifu wangu naushughulikia kwa kuuliza maswali na nahakikisha labda vitu zingine zenye zinanipa ule udhaifu, nimeanza kubuni mbinu mpya ambazo zitaweza kuniwezesha kufanya yale maneno kwa urahisi. Kwa hivo kwa sasa hivi nimeweza kuanza zile darasa zangu na mafunzo zaidi ndo niweze kupata kazi yangu imefanyika kwa urahisi na udhaifu kama ule unapata unaisha. Kwa sasa hivi siwezi sema niko na udhaifu angalau, lakini naweza sema naendelea kujifunza ndo niweze kuwa bora zaidi. Sababu kila mtu natumaini anapenda kufanya mambo yake ya kila siku na aweze kufanikia. Apate ya kuwa ako na alama za juu, apate ameweza kuhitimu, amekua na cheo kikuu kazini pale. Hiyo ni jambo linanifuraisha na naweza kuzingatia kila mara nahakikisha mambo ya meza kufanyika kwa njia ipasavyo.

Mchezaji ambao na mpenda sana kwa michezo, anaitwa Cristiano Ronaldo. Huyo mchezaji hameeza kupata maarifa na ako na hela mingi, ako na ule bibi wake mrembo zaidi. Ana watoto wengi pia hiyo ni kupenda anapenda, ni kusema kuonyesha na pia anapenda mchezo ya kitandani pale. Iyo ni kumaanisha mchezo na mchezaji anacheza kwa timu zote na kila mahali unafaa kufaulu. Iyo ni jambo linanitia motisha na nampenda zaidi kila wakati nikimuangalia akicheza kila wakati nikimuangalia akitabasamu mafanikio yake yananifuraisha sana. Kwa mfano kuna mtoto mwingine mwenye alikuwa ametembelea nchini Kenya siku tatu zimepita pale anapenda uyo mchezaji kristiano na iyo ni sababu watu wengi kwenye dunia unapata wanampenda na ni jambo ambalo linatufuraisha sana sisi. Sisi kama wanaume kwanza tunaangalia vile Tunafraishwa na yale mambo ya michezo na tutaendelea kuzingatia kuendelea kuinua jamii na kushirikiana pamoja wachezaji wetu waendelee mbele.

Mimi napenda kula wali, sababu wali ni chakula ambacho kinanifurahisha na chakula ni kitamu sana. Wakati mwingine naambia ule mpishi wangu aweze kunitengenezea kaugali kadogo pale. Lakini wali ni chakula ambacho nakikula kila siku na ni chakula ambacho kinapatika kila mahali. Sababu labda nili napenda kula wali ni kwa sababu niliaza kuila nikiwa mtoto mdogo nakumbuka mama yangu akinieleza kuwa nilikuwa nalia sana nikisema niekewe tu wali na kutoka pale mpaka wa leo naipenda na naizingatia kwa maisha yangu ya kila siku. Nilienda kwa hospitalini pale nikaelezwa kuwa nafaa kupunguza kile kiwango ambacho nakula cha wali. Lakini pia nakitilia maanani, sasa hivi sikuli ile wali mingi nahakikisha zile protini ziko pale, kuna madini, kuna kila aina ya chakula ambacho nakula, lakini wali lazima ukue kwa menu yangu ambayo nala ya kila siku.

Laa asha uwa sigawanyi taka zangu. Taka zangu nazieka pamoja na nakikisha kila kitu imeekwa kwa mtungi moja. Sababu kila mwezi nalipia zile taka ziweze kuokotwa, nalipia shilingi mia mbili kuweza kuwakikisha watu wameheza kukuja kuwokota zile taka na wameheza kuzichoma. Kwa hivo hiyo ndo sababu sizigawani kwa sababu natumia hela mingi kila wakati kueza kuakikisha takazangu zimeeza kuwe kwa vizuri na pia serikali imeeka mbinu katha wakatha kueza kuzingatia mazingira yetu ya kue haya nataka na pia kwa upande wetu tunakikisha kama wenyeji na wenyeo tunatunza yale mazingira Tunakikisha kila kitu imeza kueko kwa njia inafaa na njia ambayo inakubalika na njia ambayo kila mtu anafuraia Mazingiramema ni wadilifu muema na pia unapata unamanufa kwa upande wetu wakimili Kiro, tunafuraia, unapata kila mtu ametabasamu Hatata kazi kieko pamoja pale Unapata zime chomwa na kila mtu hameheza kuenda akifraie.

Mara nyingi asubuhi mimi huwa najipata nakula mayai, kwa sababu mayai ni chakula ambacho kina proteini mingi, ni chakula ambayo kinafanya misuli ikuwe tinginya. Hivyo hiyo ni chakula ambacho nakikula kila wakati pale. Na nimekuwa nikikula mayai mbili ama tatu kila asubuhi na jambo ambalo linanifurahisha sana ni kwa sababu, sasa hivi nina hela ambazo naweza nunua mayai wakati wowote ambao nataka. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo linanifurahisha sana na limefanya ile mwili wangu kuwa wa manufaa na napata yale mayai yananisaidia Hata kwa michezo ya kitandani pale naisakata unapata ile mayai inaleta ile nguvu na ukakamavu wa kufanya vitu kadha wa kadha. Mambo yangu ya kila siku pale nayafanya kwa sababu nimekula vizuri asubuhi na nahakikisha kila siku naenda pale kunafanywa mazoezi ndiyo niweze kuendelea kukula mayai tena na nipate hela ya kununua mayai mengine kesho yake.

Jambo ambalo linanipa motisha kazini mwangu, ni kuwa napata cheo, na pia pesa yenye inakuja pale ni kwa wingi hiyo ni jambo ambalo linanipa motisha, na linanifanya nikuwe na ukakamavu mwingi sana. Sababu kila tarehe ya kulipwa ikifika pale, tarehe ishirini na nne ikifika, inanifanya nikuwe wa kutabasamu. Kwa sababu nikiangalia akaunti yangu pale, natabasamu na nahakikisha mambo mengi yameweza kufanyika, sababu najilipia karo ya shule najinunulia chakula, nanunua gari yangu ya kila yenye natumia kila wakati. Na inama nimaanisha ile ni motisha ambayo inanipa kwa kazi yangu. Na inanifanya niweze kukuwa mtu mwenye busara. Naweza kusaidia familia zangu na jamii zangu, naweza kuenda mahali kwingine kule. Kwa hivyo motisha kama ile inafaidika. Lakini wakati mwingine, pesa si kila kitu ambayo inanipa motisha mahali pia mazingira ya mahali nafanya kazi yananipa motisha. Kwa sababu ni mahali pazuri, ninafurahia sana kukuwa pale.

Naam napenda kutembea kwa miguu sana sababu iyo inaniwezesha kufanya zile zoezi zangu za kila siku. Hata leo ni muda baada ya kurekodi hii sauti nitaeza kutoka niweze kufanya matembezi yangu ya jioni ambayo nayafanya kila wakati. Na niwezesha misuli yangu ikue. Sawa zaidi na ikue bora ni jambo ambalo daktari ameweza kusema niweze kuwa na nikilifanya muda kwa muda ndo niweze kuweza kukabiliana na magonjwa mengi ambayo yanakuja kwasababu ya kukaa sana na pia mambo mengi ambayo yanaletwa. Mwili ukikuwa mdhaifu kwa hivyo kutembea na miguu ni jambo napenda na nalifanya kila wakati hata wakati mwingine wenye sitaki kuenda na gari nazingatia kutembea kwa miguu ndo. Mwili wangu ukue mkakamavu mwili wangu uwe na nguvu na pia kutembea inafanya upatane na watu mwenye hamjapatana kwa muda hiyo ndo sababu ingine watu wanatembeleana pale na unapata umeweza kufaidika kwa maisha yako.

Nafanya mambo mengi wakati napumzika. Kwa mfano nikitoka kufanya kazi, nakuja pale nakaa chini, na naanza naoga kwanza, naekewa chakula, nala, na naanza napumziko yangu ya jioni. Jambo la kwanza ambalo linafanyika nikiwa mapumziko yangu ni kukandwa mwili mzima. Nimeweza kununua yale mafuta, ambayo yanapakwa mwili mzima na nakandwa vizuri. Naskia vyema, baada ya pale naeza pata zile zile mafraisho ya mwisho pale ambayo yanafraisha mwili, na unapata akili imeeza kutoa mawazo ambayo labda umekuwa ukiyafikiria siku mzima na unaangalia pia wakati mwingine, ukipata yale mapumziko yanakufanya uweze kuskia vizuri kwa sababu uwa najihisi vizuri sana nikipata yale mapumziko Nikikandwa mwili mzima kutoka kichwa mpaka kule nyayoni Inanifanya niweze kufurahia ni kuwa watabasamu na akili yangu ikue imeeza kufaidika zaidi Kwa hivo muda unao chukua labda risali moja ndo niweze kufanya yale mapumziko nafanyiwa pale na mikono na miguu Pia mwenzangu ananikalia kwa mapaja na anafanya ya mapumziko yangu ya kufana.

Sasa hivi mimi si wa kutumia data ya simu, sababu nimeweza kupata hela, sasa hivi natumia wifi, na wifi ina si ela mingi sana kwa kila mtu, hata sasa hivi ni kona mipango ya kueza kuekea kila mmoja wetu mwenye labda rafiki ama jirani mwenye hana wifi, jambo nimeweza kuzingatia niweza kuwaekea, sababu wi-fi ina manufaa mengi, sababu kwa mfano sasa hivi natumia wi-fi kurekodi hii sauti yenye naeka hapa kwa simu yangu kwaivo sasa hivi natumia wi-fi, data ya simu labda wakati mmoja mmoja tu ndo nanunua na data ya safaricom haswa inaisha haraka Lakini wakati nainunua wakati siyuko kwa nyumba, ndo naeza inunua ndo niweze kuitumia labda nikiwa kwa vituo za mabasi ama nikiwa kwenye gari langu nikiendesha pale naeza nunua data. Niweze kujua labda kwa mitandao ya kijamii ni nini watu wanasema. Ni muda mwingi mimi hutumia wifi kwa sababu taheza kujipata pale labda kama natumia simu naitumia sana nikiwa kwa nyumba na pale ndo wifi inapatikana kwa wingi.

Timu kubwa ambayo naijua ya kiragibi ambayo ni ya Marekani ni timu kubwa ya Fiji. Timu ya Fiji ni timu ambayo yiko iko na ukakamavu mkubwa. Na sababu naipenda ni kwa sababu wakati mwingine sisi kama wa Kenya tulienda kucheza uko Fiji na tukawashinda. Nawalitu zawadi na wakaweza kukubali ushindani wetu na wakaweza kufurahi kuwa sisi ni wakakamavu kama wao. Iyo ndo sababu nilkweza kuipenda na naipenda sana kuifuatilia niweze kujua wanaendelea vipi sababu sisi uwa ni wanakua ni wanyonge wetu Iyo ndo sababu napenda iyo timu sana ya fiji Wakati ata nitaweza kupata wakati nitatembelea kule niweze kuangalia nijue maendeleo yao ya naendelea kivipi nijue labda ni njia gani tunaweza chukua kutoka pale tuweze kujifunza kutoka kwa upande wetu Wakati mwingine najihisi vyema wakati Fiji inacheza na wakenya Kwa sababu wale wachezaaji wako na misuli mingi na wako na misuli kubwa ambayo inafurahisha macho Wanadada wetu wanafurahia kuona zile misuli lakini bibi yangu huwa ana jifanya apendi kuona zile misuli na anajua anapenda kuwana Iyo ni jambo lingine nitaendelea kulifuatilia na niweze kuilijua zaidi.

Viatu ambazo nazipenda ni viatu za zenye zikona hazina ile soli yenye iko juu zaidi. Sababu viatu kama zile zinanifanya ni jihisi mkakamavu. Kuna zile snika pale ambazo zinafurahisha macho zinakaa vizuri naniza bei ghali. Kwa sababu mimi ni mtu mwenye hela nanunua zile viatu za bei ghali na nunua viatu si za rangi. Wakati mwingine huwa navaa viatu za rangi lakini sijihisi kuwa nimevaa viatu nzuri ni wakati mwingine kama juzi tu nimeweza kununua kiatu ambacho kilikuwa ni elfu mia saba ambayo iliweza kunifurahisha sana sasa hivi watu wanalalamika ati viatu zangu ni bei ghali lakini pia napenda vile kwa sababu sipendi kuvaa vitu ambavyo havina bei Mimi si kama mwafrika mwenye anavaa viatu ambazo zinanunuliwa kwa bei ya chini sana na naeza kujipiga kifua wakisema yeye haoni manufaa na viatu za bei ghali Lakini hayo ni maoni yake ambayo naya heshimu na najua kila mtu ana maoni yake.

Jambo ambalo napenda sana kufanya na familia yangu ni kuweza kukaa na kupika na tunala chakula ambacho kimetengenezwa kwenye njia ya umaarufu. Sa hivi tumeweza kupata mmoja wetu ambaye ako na uraia wa nchi mbili, uraia wa nchi ya Tanzania na uraia wa kikenya. Anatupikia mapochopocho tunala na familia yangu Wanafurahia sana kukua na mmoja wetu ambaye nimewaletea pale ambaye atakuwa anawasaidia kwa mambo mengi ya kila siku Anafurahia pia kukua nasi kwa sababu kukaa na ile familia inanipa matumaini ya kukua Sisi si wengi na pia unapata tunashirikiana mambo mengi ambayo yanafanyika kwa maishi ya kila siku Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo nalifurahia na ningependa kusema tena familia ni kitu ya maana sana, wananiombea na tunafanya mazoezi pamoja. Pia tunaenda shambani pamoja, Tunajenga makampuni pamoja, na tunaenda kanisani pamoja.

Chakula ambacho mimi hukipenda ni chakula cha kuku. Pale paja la kuku ambalo limepikwa vizuri na ikona wali inapendeza sana. Sababu napenda kile chakula ni kwa sababu ni kitamu na naweza kushiriki ni chakula hicho kila siku. Sababu nina hela za kunua kuku kila siku na nina bibi ambaye anajua kupika. Ule bibi akona uraia wa nchi mbili. Nchi ya Tanzania wanajua mapishi na wananipikia vizuri Kwa hivyo lakini nimemweleza sitaki chakula kenye kina mafuta mengi kwa sababu nimeweza kupata changamoto ya kukuwa na mafuta mengi kwa mwili na hiyo ni jambo ambalo siwezi lirusu kwenye maisha yangu Kwa hivyo napikiwa kile chakula kila wakati na nafurahia sana na kila siku mara ya mwisho kukikula ilikuwa ni dakika chache tu zimeweza kupita na hiyo ni kumaanisha mimi ni mtu mwenye nazingatia na nakula vitu zenye zimeweza kunifurahisha Hivyo hiyo ni jambo la kutabasamu na linanifanya niweze kuzingatia mambo mengi vitu zenye ninakula mambo mengi na familia yangu pia nazingatia wanala nini kwa mafanikio yao ya kila siku.

Jambo la muhimu sana kwa dini ni maombi. Sababu watu wengi wanapuuza maombi na watu wengini wanasema wanaangalia na wanaulizana kama mungu yupo. Lakini mimi naamini mungu yupo na ni jambo nimekuwa nikilitilia maanani kutoka nikiwa utotoni. Biblia inasema mtoto umleavyo na hataeza kusahau ukimfunza mambo mawili matatu hataeza kuyasahau hata akiwa mzee. Iyo ni jambo nimeweza kulishikilia sababu ni nilifunzwa maneno matamu na nikaelezwa jinsi ya kukuwa kwa dini na ni jambo nimekuwa nikilizingatia kutoka utotoni na sasa hivi nime naweza sema maombi ni kila kitu kwa dini Iyo ni kumaanisha kuwa kila mtu anafanya anafaa kukua mcha mungu na aweze kuzingatia dini yake si lazima haweze kuenda kwa kanisa lakini lazima ukuwe na ule umoja na washirika wenzako Nimeweza kueleza mke wangu aweze ku kuweza kuingia kwenye ushirika wa wake wa kristo waweze kumfunza jinzi ya kukuwa mke mwema Kuna kitabu kinaitwa mke mwema pale kinafunza jinsi watu na wamama, jinsi watakavyofanya vitu zao za kila siku, wafunze kuishi na wababa wana zao, aweze pia kufunzwa mambo ya mapishi pale, kwa sababu ni jambo la muhimu la kufanya ya kila siku.

Mara nyingi uanajipata weekendi nimelala naenda kutembelea marafiki Kwa sababu ule ndo wakati bure wenye napata wakufanya vitu zangu za kibinafsi na pia kuweza kufanya akili yangu iweze kupumzika baada ya wiki mrefu ya kazi hivu wakati mwingi niki weekendi unapata ni melala pale Naanza kuangalia video, naanza kushabikia mipira, ndo niweze kupunguza mawazo yangu ya wiki mzima Hivyo ni mambo kada wakada ambayo nafanya kila wikendi, ndo niweze kufanya ule wakati wangu kuwa ni wakufana na ni kuwa ni wakufraia kila wakati Sipende wakati mwingine wakati wikendi mekuwa ni ya kufanya kazi sababu hiyo ifraishi aswa. Lakini wakati wenye ni wakukendi ya kukabure ni wakati wakufraisha na ni jambo la kufana sana wakati sijaenda kazi na kana na nala kwa amani.

Mimi hupenda kukua mahali ambapo ni patulivu, mahali ambapo hapana kelele mingi, mahali ambapo kuna vidosho. Mahali kwingine kwenye kuna chakula kwa wingi ndo iyo ni jambo linanifurahisha sana. Kwa sababu wakati mwingine ukiwa umekaa mahali na hakuna chakula, ni jambo ambalo linaeza kusikitisha na ni jambo ambalo haliezi furahisha macho kwa sana. Kwa hivo mahali kwingi ni kwenye natembelea ni mahali kuzuri kwenye naenda na ndege kwenye natembea na miguu pia ni mahali kuzuri kwa hivo kuna mahali kwingi tu na nategemea na naenda sana kwa miguu lakini kwa sasa hivi ningependa niweze kutamatisha ule mazungumzo yangu pale ndio niweze kuenda mahali ambapo nafurahia kwa sasa. Kwa sababu mahali hapa, mahali niko sasa hivi, si pakufurahisha zaidi lakini naeza sema ni mahali patulivu na ni mahali penye furaha kwenye maisha yangu.

Asubui ni muda mzuri sana wakuamka. Kwa mfano kila asubui mimi huwa ninaamka nikiwa wa mwenye tabasamu na naeza fanya vitu mingi nikiamka pale. Kwa mfano nikiamka kila wakati naangalia hivi na piga dua kwa mungu nikimsema asante kwa sababu ameeza kuniamsha siku ingine. Hiyoni jambo ambalo linanifurahisha sana. Kila kuchao nikiangalia mambo ambayo ya mefanyika. Nikiangalia siku zingineza ambazo zimepita na mambo ambayo ni meyafanya. Kila asubui naandika vitu ambazo nataka kufanya wakati ule na siku iyo na nahakikisha kabla ya siku ijaisha ni meeza kuyatimiza. Na nikienda kulala huwa nikona mipango ya kesho yake ya pale asubuhi nikiamka Sasa hivi nitaendelea kufanya vile kila wakati.

Jambo ni mbinu ambayo tunafanya na tunaakikisha kila jambo limefanyika kwa muda ufao. Sasa hivi naeza sema jambo ambalo nafanya ama nitunge sendenzi nikisema mambo mengi ya mefanyika ipasavyo. Lakini mwalimu atakuja akanushe aseme jambo hilo tutaeza kulifikiria na tutaangalia jinzi tutakavyo liifanya. Kwa hivyo sasa hivi naeza sema utumizi jambo linaeza tumika kwenye sendenzi kumaanisha vitu vingi zaidi. Naeza itumia kuuliza swali, jabo gani ungependa kuliuliza leo? Ama ni kitu gani? Maana sahihi ya jambo ni kitu. Kitu gani kinacho kufraisha, ni jambo gani linalo kufraisha. Iyo ni mambo kadha wa kadha ambayo unaeza sema yanafraisha kwenye lugha ya kiswaili.

Nywila zangu ni changamoto kubwa. Nina akaunti nyingi sana, kila moja inahitaji nywila. Nilikuwa nikitumia nywira moja kwa zote, lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe, nitatengeneza nywira tofauti kwa kila akaunti. Lakini nitakikumbuaje zote, labda niandike mahali salama, ama au nitumie programu ya kuwasilisha nywila. Nimesikia programu hizo ni salama ni nazikumbuka zote kwa ajili yako. Nitajaribu moja. Lazima pia nibadilishe nyuira mara moja kwa mara kwa mara kila miezi mitatu. Salama wa mitandaoni ni muhimu sana. Wezi wa mitandao wako kila mahali. Lazima ni jilinde na data zangu. Hapo ndo namaliza.